Mimi napenda kusimamia wajua kusimamia unaeza kupanga vizuri na hauna hauna wasiwasi na pia kusimamia watu si lazima ukue wapo wewe unapanga kazi kisha unaenda zako na kazi yako kubwa ni kuwakikisha kwamba kazi inaefaa paswa kufanywa inafanywa vizuri.

Mara nyingi weekendi inapo fika Mimi hutoka inje naenda na kutana na rafiki yangu Tunaenda kutembea ama tunaenda tunajipa shughuli kama ni tamasha tunaenda tamasha kama ni maali tunaenda kutembea maali kuna usanii au sanaa tunaenda hapo Naikifika jioni kila mtu anaaga uo mingine kwa hili na tutaonana siku.

Kabla ya kulala usiku, mimi huwa ninapiga magoti, na nainua mkono, na nahaludisha shukrani kwa maulana Kwa kuwa siku hilo nimeliona, si rahisi, na pia naomba nikishukuru, nashukuru kwa familia yangu, na shukuru kwa marafiki yangu, nashukuru kwa jimi yangu ya huko na tu naomba siku ijayo, tutaeza kuamka na kuiona vizu.

Marafiki wapya huwa nawapata mahali tuseme kama nimeenda tamasha ama mahali kuna tukio lolote Pia ukiwa safarini, unaeza patana na mutu mahali muanze gumzo na hivyo ndo mdafukua marafiki ama pia ukiwenda mahali umepelekwa kazi pahali pengine na utengeneze marafiki.

Ndiyo ninapenda asali. Asali ukiwa nayo, unaezafanya nayo mambo mingi sana kwa kuwa ina manufaa kwa mwili wako. Unaezaweka kwa chai ama kahawa. Sanasana mimi napenda kuweka kwa kahawa. Asali pia inatumika kwa chakula. Unaezaupaka kwa mkate. Na pia unaeza ukula hivyo ukiwa mgonjwa.

Kipao mbele kazi ni kwa mawasiliano ni wafanyikazi wao wenye waeze kufasiliana kwa njia ambayo inayelstehili njia ambayo inaonyesho kwenye mkutatha wakampuni, kwenye shereza wakampuni watu waheshimiane kusiwe na vurugu ama mgogoro wowote katikati ya wafanyikazi Uyu wa mawasiliano yae ya professionally na wasiwe na chuki na kitu chochote pabaya.

Msimu ambao nau ninaipenda sana zaidi wa mwaka ni ule msimu unaotokea katikati ya mwezi wa sita hadi mwezi wa nane Kwangu msimu huo mimi naona huo una huo msimu mzuri sana sana sana sana unapata watoto wamefunga shule Hali ya hewa ni vizuri si mbaya ya msimu huo unakua sawa.

Ndiyo mimi hutumia mitandao ya kijamii, kitu chamaana sana ni kuwasiliana, kuongea na watu, kuweza kugawa mawaidha, mnaweza kuambia ule kama kuna uta hamjapatana kwa muda, mnaweza kupatana kupitia mitandaoni.

Kwa sasa sina mawaidha mazuri kuhusu mpira huwa baseball kwa kuwa sina hekima kubwa ama sina iyo nini Sina iyo uwezo kuelezea vizuri kwa kuwa mimi si huwa siufuatili angalao najua team moja ya L.a Dodgers na naanzo zingine sisifahamu.

Ningependa kuchora Wajua kupaka rangi na kupaka rangi uwezi uwezi fafanisha na kuchora kuchora lazima ukue na iyo wanaita skills Iyo skills lazima ujue venye kama nipenseli inavyoshikwa uzitu wa penseli kulainisha Pia kupaka rangi si mcheza lakini kuchora ningependa kujua.

Mimi napenda aina ya action na na sci-fi Filamu kama Avengers Filamu kama Iron Man Filamu ingine kama Rush Hour Filamu ni mingi, filamu hizo mingi zenye nimezitaja ni sana sana ni za action na pia kuna zingine za sci-fi.

Tunda langu la kupendezwa ni chungwa chungwa ndo tundamio li nipendeza sana Nimeishi kuitangu ni sikuwa kwanza kula chungwa Nilipendezwa na tunda hili na tunda hili pia unaezaifinya Ika kupa juisi na pia iyo maganda yake ukila ni mzuri kwa afya yako.

Ninapendelea kitanda kizuri. Kitanda kigumu siwezi kichukua. Wajiuo ukichukua kitanda kigumu, uta hautakuwa na manufaa kwa mwili.mwili wako, uta huta lala vizuri, utakuwa na jigeuza geuza, mara unamka usiku kila saa, na hutapata usingizi ya kutosha.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipoweza kumaliza chuo kikuu Mara nyingi sio rahisi, kuona watu wanaweza kumaliza chuo kikuu kutokana na shida ambayo anaweza kuzipata, kwa hivyo mimi ninashukuru sana kumaliza chuo kikuu.

Mimi ninapenda kuandika. Nikieza kuandika yale maneno ninayo, nafikiria. Ninaeza kuyasema vizuri na kama nimekosea mahali ninaeza kurekebisha. Kuongea pia ninayoeza lakini unajua unaeza sema kitu ambacho hukuwa unapangia kusema. Ama kushakuwa. Kwa hivyo hiyo ineleta, utashtuka kwa nini umesema maneno hayo.

Sinema ninapenda kuona mara moja kwa mwezi Mara moja kwa mwezi. Na pia inalingana ni filamu gani inayotokea kama ni filamu kubwa inayokuwa imetarajiwa duniani mzima hiyo nitatokea kuenda kuonea kwa sinema. Lakini kama ni filamu hizi zingine, zenye hazina hivyo, hazijatarajiwa hivyo, hizo nangojea zitoke kidigitali.

Mazoezi ambayo yale nayapenda kufanya sana sana ni mazoezi ile ya gym angalau siendagi gym mazoezi hayo naifanyia kwa nyumba nafanya home workouts Kenye nafanya routine yangu ya kwanza ni napiga pull ups Nikishapiga pull ups, napiga push ups Nikisha piga push ups, kutoka hapo napiga tizi za mabega kutoka nipige tizi za mabega na piga cardio Nikishapiga cardio na Napiga sasa na stretch ili nisiwe nasikia mwili umekauka Baada ya hapo Nafunga mazoezi.

Mimi siwezi jiwasilisha kwa mtu yoyote ama kibinafsi Wasilisho ni kujionyesha kuwa wewe ni mtu haujiheshimu Unaeza jiwasilisha inalingana ni wapi kama ni kwa ndoa unaeza jiwasilisha kwa ule mwenye mmeoana na yeye Lakini kwa watu wengine, tuseme kama cousin haufai kujiwasilisha inafaa ujiheshimu.

Kenye mimi hupenda kufanya na marafiki zangu Kitu cha kwanza tunapenda kwenda kupiga tamasha Tukisikia kuna tukio mahali na kuna sherehe katika hilo tukio sisi tunapanga siku Tunajipanga vizuri siku hiyo ikifika tunaenda tunasherehekea.

Mwandishi wa vitabu ambaye nimpenda ni yule kwa anaitwa gungi wa githong'o Marehemu huyu alikuwa anajulikana nchini mzima na pia bara mzima Alikuwa anaandika vitabu kwa vienye na vinaongelea dini na dini sana sana za jamii za huku za nji zetu sana sana alikuwa anaongelea jamii yenye anayorepresent kabila aliozaliwa na alikuwa muandishi mbora sana Pia alieza kupongezwa na mazawadi na kuibuka kuwa wale waandishi bora sana huku Afrika.

Kwenda hospitali nae inalingana Ukiwa mgonjwa unaenda, unaenda unaona daktari daktari anaweza kukukagua kisha kutoka hapo Anaangalia ni nini shida lako, baada ya hapo anakupa dawa ya pili ni kwamba, kwenda hospitali pia inalingana kama unaenda kufanya ile check up ile ya kawaida wanaenda wanangalia kama damu yako ikoje kama uko na allergies na vitu kama hizo, so kwa kwa mwaka hospitali naweza kwenda marambili, marambili kama ni check-up Lakini kama ni ugonjwa umekuambukiza hiyo haibagui ni marangapi.

Simu yangu ninavyotumia ni kama kawaida mambo mengi sana ambayo nina na hudumu kwa simu huyu wangu Kwa simu hii yangu ni ile programu ya kutuma ujumbe mfupi na kona hile programu ya kupiga sana sana hii ndio kazi ya simu ni kutuma ujumbe mfupi na kupiga Pugia watu simu na pia sana sana Huwa naangalia kama kuna barua pepe zimetumwa Kisha nafanya utafiti kwa browser zile ziliko na pia naingia mtandaoni Naangalia habari zinazotambaa kwa sasa na pia uneza cheza nini chezo za video ambazo ziko wa simu na pia unezaona filamu ama nisikize mziki.

Baada ya siku ndefu, njia ya enye ni mimi hupenda ya kupumzika ni kujilaza kitandani ama kwenye kiti na kulala saa moja kwanza. Nikilala saa moja huwa nasikia mwili umerudi vizuri, umepata nguvu kutokana na huo usingizi ambao nimeulala saa moja.

Chakula kile cha gadi ambacho mimi ninapenda ni chakula kinacho itwa githeri githeri ni chakula ambacho nitamu sana linama maharagwe na mahindi Unaweza unaichemsha, uneze kaanga, unezeeka kwa mchele, unezea ongezea, unaezea pika nanyo pia kitoweo yeo, nisho ndo chakula mimi uke.

Chenye kinafanya mimi nifurahi sana ni ya kwamba maisha ambayo naishi si magumu maisha ambayo siteseki maisha yangu yako tu shwari na si kila mtu anaishi maisha mazuri.Kuna wale wanapitia mengi kwa sasa. Kwa hivo mimi nashukuru na nafura ya kwamba masahibu hayo siyapitii mimi.

Ndiyo, wewajua ukifanya kazi nyumbani una wakati mwingi sana na pia mambo yako yanakuwa rahisi Unapofanya kazi nyumbani, hakuna wasiwasi wowote, hakuna kusimamiwa, ni wewe na mazingira haya yako yanye nyumbani Unazafanya kazi safi, kazi bila masaibu, kazi bila mashida.

Ujuzi ambaye mim ni ngeweza kupenda ni ujuzi wa kufanya kazi nambao kuwa sere mala kazi hii naona ikiwa mnzuri sana, ni kazi nzito ni kazi nzito si eti ni kazi rahisi lakini wakati ambapo, unaona mtu anapofanya kazi, kisha badae bidhaa bidhaa anayotoa, ni kitu nzuri unaona kazi hii nzuri.

Maoni kutoka kwa watu wengine, ninayachukua kwa thamani ya uso, kwa heshimu, na kwa kuwa najuwa, wananiaembia mambo ambaye kwa wanaona kwa maoni yao, kama ni mazuri, kama ni kitu mabaye, nayachukua yote vizuri, ndo ili niweze baadaye kuangalia ni wapi ambapo nimefanya hivi, kama ni makosa nilifanya ni wapi ninazo kujikosoa na ni kama ni mazuri nimafanya ni wapi nitiye bidii habo.

Nywele zangu huwa nalea mara mbili kwa mwaka Nikienda kinyozi nikishanyoa Tuseme mwezi wa kwanza ni nyoe Mwisho tena kunyoa mimi itakua mwezi wa tatu Hiu kutoka huo muda mpaka wa kunyoa ni nitakua ninachana ni nafanyia kitu chochote nywele yangu ila sitalinyoa.

Lengu mrefu la muda ambayo ninaya kazini ni ya kwamba Nitaweze kukuwa hapa na nieze kupandishwa cheo na kisha ninapo pandishwa cheo niweze kuongezewa mshahara. Hicho ndo lengo langu kubwa mshahara manono nikiwa na mshahara nono naenza kufanya mambo mengine ninaeza kuweka biashara ni nieze kutumie pesa niweke mahali ambapo itanizalia pesa zengine.

Ndiyo ninapiga kura kupiga kura ni haki ya kila binadamu hiyo ukipiga kura unaweza kufanya na kutenda kuweza kufanya demokrasia katika nchi yako ama nchi geni haijalishi wewe ni wa wapi.

Kwa wiki ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu alafu wikendi ninaweza kupumzika mazoezi haya siendi jim mazoezi haya nayafanyia nyumbani na pia nikishayafanya mazoezi haya naweza pia kuangalia Dayati ili niweze kula vizuri.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni novel ni kitabu kinanchoitwa early to life ni kitabu nilieza kusoma mwaka juzi Kitabu hilo linaongelea mambo mingi, mambo mazito linaongelea mambo ya vita katika familia inaongelea mambo ya child abuse inaongelea mada mingi sana mada ma na mada haya yaliyeze kuni kuniumiza kwa kuwa sikutarajia kitabu hichi kingekuwa hivo.

Zoea nzuri ambalo nilijijenga ni ya kwamba nijue kujitegemea mimi mwenye dunia.Nimeweza kuona mambo mabaya sana Nieza kuona wata wanaokua marafiki mwishowe wanakua maadui kwa kuwa ni mambo kidogo imewaharibia uhusiano kwa kuwa mimi nimejieree na kusema ni vizuri kujijenga uwe manyewe, vizuri kujua kutozoea watu, vizuri kuji pia kujiheshimu ufiona mambo haya yanayofanyiwa si mazu.

Kazi ambayo ni nayodhamini zaidi ni kazi ya kuwa mzazi kuwa mzazi si kitu raisi Kwa miaka kumi na nane kuna mtu ambaye unafa umlinde umwonyeshe njia umwelekeze vizuri asipote na pia asiwe mtu mubaya hiyo kazi si raisi.

Mayengo yangu ya kila mwezi nikiwa kazi ni ya kwamba niweze kufanya kazi mzuri nisiwe ti mfanyikazi bora, nifanye tu kazi yangu mzuri nisiwe kwa shida na kubwa huko kukue na mkutano kujadiliana kwa nini mfanyikazi huyu anafanya hivi na pia nifanya kazi hile ambayo imetengwa na ni ile enye nimeambiwa faim Eh.

Jamii yangu naisaidia kwa njia mengi njia la kwanza ni kwa kuwa tunaweza kushirikiana na kusaidiana Wakati kuna msiba ama kuna matokeo ya shinda Tuseme jirani moja amaweza kupoteza muzazi ama amaweza kupoteza mtu yoyote kwa familia Tunakuja kama jamii, tunampa pongezi zetu Tunaeza kusaidia kama ni mahali wapi pako na shida Tunamsaidia mpaka siku ile ya kumlaza huo mwenda wao Pia tunaeza kusaidia watu kwa njia zingine na hamaseme Kuna hospitali, kuna karo ya shule Kuna mtu anata kusafiri majuu na kuenda ulaya kwa kuwa ni kazi ameenda ama kitu ingine tunajuwa kitakuwa na manufaa kwetu sisi wote.

Mimi ninapenda kucheza mchezo wa soka, mchezo huu wa soka, unachezwa duniani mzima, wachezaji bora, wanacheza ligi mingi huku, bara la ulaya, bara la Europe, sana sana katika nchi ya uingereza, nchi ya Spain, nchi ya Portugal, mchezo safi.

Ninge penda kujifunza utaalamu wa upishi Mimi juu napenda kupika Hangalao sina hiyo utaalamu ningeweza kujua mambo mingi sana unajua kupika tusiku unapika tu chakala hivi kawaida huu utaalamu wanyewe kuna wamesomea soo ningekua na uwezo ningefanya.

Gazeti sisomi kwa sasa Mimi ninaona gazeti umepitwa na wakati wake Sasa watu wanasomea habari kwenye mtandaoni kampuni za magazeti ama kampuni za habari Kwa sasa wanapeana habari kwa mtandao.

Ndiyo ninatumia video kwa mawasiliano. Tuseme kama kuna mtu wa familia anaishi mahali mbali ambapo amwezi kupatana kwa kila siku. Munatumia video kuwasiliana. Naeza kuona hali alivyo namna ua.

Utotoni nakumbuka wakati mmoja nilikuwa nimeenda na rafiki yangu tumeenda mtoni Tulikuwa tumeenda kucheza, tukapata, ka hile harakati za kucheza Tukapatana na samaki, tukapatana na watu wanavuwa samaki Tukaanza kukaa hapo, tukiona kama wataweza kushika ata samaki wa mwoja na ukweli waliweza kushika samaki Angalao hazikuwa samaki kubwa zilikuwa tusamaki tudogo.

Jioni chakula ambacho mimi ninapenda kula ni ugali Wajua ukila ugali jioni utaeza kulala vizuri Angalau wanasema haufai kula sana jioni kwa kuwa chakula hicho mwili ati hakitatumia yote Unafaa ule chakula kidogo lakini ukila ugali jioni hautaeza kuhisi njaa usiku wa manane.

Mimi huwa napenda kunywa kahawa sina wakati wowote na tuseme sana sana jioni Nikitokea mahali tuseme natokea kazi ama ni mahali nilikuwa nimetoka kutembea kahawa pia huwa nikikunywa hivo naeza kunywa bila sukari ingine unanywa na sukari pia kahawa huyo una kahawa hio unakunywa na tuseme mkate au maandazi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi pasipo sidhani kunayo teknolojia uzuriwa teknolojia unakujia ukiendelea kuwa kuboreshwa kila wakati teknolojia tunayotumia kwa sasa si ambayo tutayotumia badaya kwa hivyo sadhani kuna teknolojia ambacho kitapotea sidhani siyezi ishi.

Mufusiano ni nayo na wazee ni ule uhusiano wa mzazi na mwana Mimi ninapopatana na wazee na kwanza na wasalimu vizuri na wapa heshimu yao na pia naweza kukaa chini na naweza kuongea nikiweza kusikia yale wanayo niambia kwakuwa wazee wanahekima kubwa.

Wakati wa likizo mimi kile ninachofanya nikucheza video. Kucheza michezo ya video. Sana sana kukiwa na console ya PS5 ama PS4 naita rafiki yangu na tunacheza siku tunawezapata tumecheza siku nzima kukuwa ni kitu ya kujienjoy.

Mambo mapya nayapenda kujifunza online nikiwa mtandaoni, nikiangalia ni nini Kile kenye watu wanafanya mambo mingi watu wanafanya mapya huko Sasa naweza kuangalia yote na ya kagua, akisha kutoka hapo na chukua yale naona yataniletea manufaa.

Ndiyo ninapenda kujifunza historia historia ni mambo ambayo yalifanyika zamani za kale na yana uzito mwingi sana na ni mambo mzuri sana kuna historia mbaya kuna historia nzuri ila yote ni kitu ambacho kinaleta maswali mengi sana historia inalingana ni ya wapi kuna historia za inchi zingine unaezapata inchi zingine ziko na historia mrefu sana.

Zawadi nzuri ambayo nimewaipokea ni zawadi la bisikeli. Zawadi hii nilipewa na baba yangu wakati nilipokuwa na miaka kumi na mbili. Zawadi hilo alikuwa ameniahidi ya kwamba nikiweza kufanya bora. Shuleni atanipa.

Ninapendelea baridi na pia ninapendelea joto Nalingana ni wapi ninachotaka yeyote Kukiwa na joto nitapendelea kukua na baridi Kukiwa na baridi nitapendelea kukua na joto kidogo.

Kazi zangu nazipanga kulingana na uzito kwa fano tusema kuna kazi ambayo haitachukua masaa mingi ilo ndo nilitalifanya la kwanza alafu ile ninayo machukua masaa mingi ilo ndalifanya la mwisho kwa kuwa hiyo itakuwa inachukua muda mwingi.

Jioni wakati ninaporudi nyumbani Kitu cha kwaza ni kuyatoa yale manguo nilikuwa nimevaa mchana mzima Kisha hapo ninatoka nje baada ya kubadilisha manguo ninaenda kwa rafiki yangu anayeitwa Fatuma, ninaenda hapo kwa Fatuma tunapika gumzo akinieleza venye siku yake ilivyokuwa Alafu kutoka hapo, ninaenda sokoni, ninanunua vitu vya kuja kutayarisha chakula.

Mimi ninatumia wi-fi Wi-fi inaona ukiwa mzuri kuliko data Wajuwa data hua inaisha ama ikifika wakati wake inaisha Wi-fi pia hua inaisha Lakini kama umelipia wa mwezi mzima mwezi mzima yote utakuwa na internet kama ni data data ukilipia kesho useme inaisha kesho, utatumia mbaka kesho, ikiisha kesho, lazima ununue ingine.

Reporti za kazi zinanda kwa kwanza kwa kuzungumuza na mfanyikazi mwenzangu Tunaeza kuangalia ni wapi ambapo tunatumekosea ni wapi ambapo tunaweza jirekebisha Kisha nikitoka hapo na nitafute mkubwa wangu naweza kukaa chini na yeye Namweleza haya ndo yenimeyafanya nilikuwa nataka ukague. Kisha baadae akinipa akisema iko sawa siku ya mkutano kama napanga siku ya mkutano itakuwa kesho kutwa kesho kutwa ikifika, nawaza kuapaa ripoti.

Ninapenda kununuliwa viatu zaidi. Kwa sasa nina viatu pair karibu ishirini na kwa hizo ishirini kuna pair sita ninataka niuzie mtu kisha baada ya hapo nikipata pesa niende nitafute pair zingine mzuri.

Mahali ninapoishi ni nje ya mji mmoja mkubwa, outskirts, huku pahali ninapoishi, kuna usalama mzuri. Angalau vumbi ndio kubwa kwa kukua si mahali pote pameekwa lami, pia maji haikosekani, pia kuna miti mingi. Na kando kunaa kuna mkaburi la waislamu Hapo pia nikiwa mdogo mahali hapo siku naweza kupenda kwenda kwa kwa kuogopa.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ya kwamba, aendele na kazi huo ambao naufanya, anafanya kazi njema, asipotee njia, aendelee kufanya kazi kutendea wale waliomchagua, kazi bora, na aombewe pia, asipotee njia kama wenzake uingine.

Njia ya usafiri, ninayotumia sana, ninjia kupanda gari, sana sana ninapanda matatu Nikitoka kazini, nikienda kazini, nikitaka kusafiri mahali mbali, huwa natumia matatu na pia kutembea kwa miguu, hiyo pia ndio njia ingine ya usafiri.

Mimi huwa nashiriki katika jamii yangu kwa njia mingi, njia la kwanza ni kuweza kuwa hapo wakati kuna kitu kinachotokea, najitolea, kukuwa kiongozi, kueleza vile mambo itaenda. Pia huwa nasaidia kifedha kama kuna mtu hajalipa karo Naweza kujitolea nitoe kidogo kama kuna mtu ni mgonjwa najitolea na mpa kidogo najitolea hivyo ndo huwa nasaidia jamii.

Wakati ninahitaji msaada ya kazini Kitu cha kwanza sana cha kwanza ni kuwenda kwa mkubwa wangu ama aliye nisimamia namueleza ni shida gani namueleza shida ambayo ninayo Alafu ananionyesha njia ambayo ninayofaa kuyafwata mi kisha ninafwata haya njia na nikiona yamenisaidia mimi naendelea na kazi.

Ndiyo, ni napenda hesabu, wajua Ukijua hesabu, hakuna kitu kitakoweza kulemea maishani. Maishia ambaye tunaishi kwa sasa, lazima ujua kufanya hesabu. Hesabu inaingilia kila mahali, hakuna mahali hesabu haiingii. Katika economics, katika engineering, katika katika nini, lazima uweza kupewa hesabu. Hata ukiwa naduka, hata ukiwa nafanya nini, lazima upige hesabu.

Hizo tathmini za kazi mimi sizipendi Tathmini hizo zinaleta wasiwasi mwingi sana huwezi jua kama umefanya vizuri, huwezi jua kama umefanya vibaya, huwezi jua yule anaye anaye kuja hapo kukuangalia labda anachuki na wewe, ama hana chuki na wewe Utajiuliza kama kile kitu kile kile amechoona na kutathmini ni cha ukweli ama ni cha uongo.

Hapana sipendi kulia bustani wakua ukiwa na bustani wako ni mzuri Lakini pia inalingana nini unapanda hapo sana sana bustani unatumika kupanda chakula Unawezapanda mboga Unazaweza panda maharagwe Unaweza panda vitu ambavyo ni zakula sana sana mboga Unazapanda kabeji, sumawiki, karoti vitu kama hiyo hasa nyanya Lakini hiyo ni kazi mingi sana Mimi nilikuwa na bustani Kile ni cho kuwa panda Laba nipande nyasi na niweke mimiti wa matunda.

Mimi ufuata, unaoitwa NTV na hua, unaleta filamu, unaleta programu mingi sana Programu zinazo jadiliana na mapenzi na vita Kisha wanaleta pia habari Kuna pia programu za watoto.

Shuleni niliweza kupenda somo la Swahili.Tulieza kufunzwa mambo mingi sana Somo hilo la Swahili kwanza tunazip tulikua tunaambiwa tuandike insha.Tulikuwa tunaambiwa tuandike msamiati tulikuwa tunafunzwa tusome vitabu iliweza kunipa nini nafasi ya kuse kuelewa lugha hii ya Swahili.

Ndiyo ninapenda mvua Mvua huwa ina manufaa mingi sana kwetu Mvua inatupa maji Mvua inampa mimea maji ili ziweze kukua ndo tupate chakula Mvua inatoa inaeza kupunguza vumbi Mvua inaeza kuleta maji kwa muto na ziwa Mvua pia inasafisha mazingira Tuseme kama ni mahali likuwa na kichaka Ilikuwa imejaa vumbi Kukinyesha hiyo vumbi yote inatoka kwa hiyo matawi ya nini inaeza kukaa vizuri.

Kazi za dharura inalingana ni kitendo kipi kinachotokea kama ni kitu kinachotakika kufanyikana kwa dharura sana Tunaeza ninaeza ku naeza acha shughuli ambayo nilikuwa nayafanya Ninakimbia huko, tunaeza kushughulikia kazi hili.

Apana Sipendi chakula cha haraka chakula cha haraka labda nile maramoja kwa muda Tuseme kama vibanzi hizo hizo labia ni kule baga hizo ni kule maramoja Ukikula chakula cha haraka ukizoe kula chakula cha haraka Haita kuletea manufaa yeyote kwa mwili wako ama kwa afya wako.

Chakula ambacho ni napenda zaidi ni cha ni wali. Kwa kuwa wali inaweza kula na kitu chochote, wali unaweza kula inaweza ambatana na chakula chingine chochote, inaweza kula wali na nyama, inaweza kula wali na kitoweo, inaweza kula wali na mboga, inaweza kula wali pia na chai, inaweza kula wali na maziwa.

Wiki yangu ya kazi ninapangwa kulingana na kazi nitayofanya wiki hiyo. Tuseme siku hili la jumatano kuna kazi ninafaa nifanye. Na hiyo kabla siku hiyo ifike, kazi hilo nitakuwa nimelipangia vili nitavyoifanya kwa mpangilio. Pia kama tuseme kuna kazi ambalo ninafaa nifanye siku ya ijumaa. Bifu kabla siku ya ijumaa ifike kazi hilo kazi hiyo ambayo ninafaa niifanye Ninaweza kuikagua niimpange vizuri Niseme nitaifanya namna hivi.

Nahisi uchovu Nahisi sipo sawa Wajua kwengine unapata Kuna watu wanasimama unafuatana hivyo huu moja akishugulikiwa mwingine anasimama hapo uwe aliyeshugulikiwa akiondoka uwe aliekua amesimama hapo wanaenda alafu ulaini nasonga na pia kuna mahali pengine pazuri ni pale ambapo kuna mahali pakuketi uli akishugulikia, uko tu hapu umeketi, umeheza, hauchoki Unaongojea tu wakati wako pole pole.

Timu bora hua kirugbi wa marekani ni timu ambayo nilifanya utafiti nikapata ni timu ambayo inaitwa New England Patriots walikuwa na mchezaji aliye inasimekana ndo mchezaji bora wakipira ya rugby ya kimarekani anayeitwa Tom Brady aliweza kuretire Kwa sasa timu bora ya Kimarekani ni timu inaitwa Kansas Chips wameweza kushinda taji 3 kwa miaka nne iliyopita Lakini mwaka jana waliweza kupoteza kwa kupigwa na timu inayoyaitwa Philadelphia Eagles Kwa sasa sina uhakika ni timu gani itaweza kuchukua taji la NFL Labda ukifika mwezi wa pili tutaeza kujua.

Malengo yale ambayo ninayo kwa kazi yangu kwa sasa ni kuweza kupata experience niweze kuelewa kazi vizuri na napia niweze kupandishwa cheo baada ya miaka ingine na nikipandishwa cheo mshahara pia uogezeke kwa kuwa mshahara ndio lengo kubwa sana.

Kenye kinachonipa motisha kazini ni kuona wale ambayo tuliokuwa tunafanya kazi nao Wakieza kufaulu maishani Unapata mutu mshahara imeongezeka maisha yake hali ya maisha imeboreka ameeza kufungua biashara, biashara iliheza kufunguliwa kutokana na kazi yenye ilikuwa tunafanya na ye akipata malipo kutoka hii kazi yake anaeka kwa mishahara, hapana anaweka kwa biashara na biashara inaeza kumanufaa inaeza kufaulu inaongezeka hiyo ndo kitu inanipa moti.

Kipawa ninayo kwa sasa ilikuwa ni ya kucheza mpira mpira wa soka Hata kwa sasa na jifunza kucheza mpira wa mikapo Wakati wikendi kifika Kuna timu zi huwa zinacheza ile tu ya kawaida ile ya kujivinjari inaenda hapo mnangia timu nyingine na naweza kucheza ki mpira naweza kujifunza kucheza mpira wa ki.

Ndiyo nimeshiriki mashindano za shule Kila mwaka shule ya upili Kila mwaka mwezi wa nane wakati tumefunga shule Kulikuwa na michezo na tulikuwa tunaweza kuweza kushindana kulingana na darasa Kwa hivo mimi niliweza kushiriki katika mchezo wa soka na tukaweza kuibuka kama washindi kwa hizo darasa.

Manufikiya yali ninayadhamini ni kuweza kujitia bidii katika kazi langu. Mwaka jana nilieza kupewa tuzo na kampuni na kwa kurudishiwa shukrani kwa bidii ambayo nimeza kiufanya. Tangu ni siku ile niliweza kuingia katika kampuni hii.

Kwa sasa sijafanya yoga Nimesikia uzuri wa hiyo yoga, nimesikia iko na faida zake kwa miili Lakini kwa sasa sijaweza kujiandaa kufanya yoga Kwa kuwa masaa haikubali kushirikiana na kazi hilo.

Ningependa sanaa ya kuchora Mimi huona kama sanaa ya kuchora ni bora zaidi Si si rahisi inahitaji uwe na ujuzi mkubwa sana wale wasanii wa uch wa uchoraji walio wanajulikana bora wana Wanachukua muda mwingi sana wakati wanapochora na wana wakimaliza kuchora kile ambacho wanachora ukiangalia unaona ni kitu mzuri.

Wakati mwingi sana sana habari huwa naipata mtandaoni habari huwa naipata mtandaoni habari sana sana kulingana na kile kinachoendelea duniani Ninaonea mtandaoni kama tiktok x ama pia whatsapp nauliza kuna pia whatsapp ama instagram.

Nguo zangu huwa mimi ninafua mara moja kwa wiki naonaga ikiwa kazi ndefu ama kazi mzito sana kufua kila siku Chama kenye huwa naona nereishishi ni kusanya manguo yote Ikifika wikendi jumamosi ama majumapili Unafua nguo zako.

Tabia ambayo ninaipenda kwa wengine ni ile tabia ya kuheshimu watu kupa heshima watu wengine, si kukagua watu na kuwaonea mabaya Nikupa tu mtu heshima zake, watu wazuri, watu wanapenda kusaidia wengine, watu wasio na ubaya wowote mtu ambaye hata ukiwa na shida, anaeza kusikiliza na anayeona ni wapi anaeza kusaidia hata kama nikukupa suluhisho.

Kile ninachofanya kulinda mazingira cha kwanza ni kuangalia mazingira yangu kuhakikisha kwamba sichafui kuhakikisha kwamba takataka yote ninaiokota kuhakikisha kwamba kama ni kama ni takataka inayo haichomeki ama haiezi tupwa ovyo ovyo nayasanya yote nayapeleka mahali ambapo huwa zinachukuliwa.

Ninapenda juisi ya maembe Juisi ya maembe hukua tamu sana ina sukari nyengi na sukari ni ule siwa kuongezewa ni ule tu wa matunda yenyewe na pia juisi ya maembe ina manufaa yake nzuri kwa mwili wako na afya yako.

Ndiyo nimewai kujifunza kupiga guitar Wakati nilipokuwa shule kulikuwa na kijana mmoja ambaye aliyekuwa anajua kucheza guitar Wakati ambapo alikuwa anafanya hayo mazoezi Nilikuwa naenda najionea alafu ananipa icho guitar Ananionyesha ni wapi ninafaa niguze ni wapi penye nafaa niguze.

Kwa siku huwa nakunywa maji glasi nane, ukipiga hesabu, hiyo yote inakuja ni lita moja na kitu kwa kuwa mtu mzima, anapaswa akunywe lita moja ya maji kwa siku, kwa hivo kwa siku huu nakunywa maji glasi nane.

Muda wangu wa bure nautumia kwa kupiga simu, kupigia sana sana familia, wale ambao hatuja zungumza kwa muda mrefu Baada kuwapigia simu, huwa naingia mtandaoni, unaona habari ambayo yana yanayondelea kipi Kichamana, kinachofanyika kwa sasa.

E jambo muhimu la dini kwangu uweza kuwa kunyenyekea kuwa mtu mzuri na kuwa mtu ambaye habagui chochote kuwa mtu anayesifu na kumuogopa mungu na kuwa na mtu ambaye anapenda imani na amani wa ukudo na imani mzuri unayamini katika jina la yesu kristo.

Nikiona filamu za vichekesho ama programu za vichekesho ama nione meems huko mtandaoni Nikiziona hizo mimi huwa nacheka ama niweze kuona habari yenye watu wanazozana alafu mtu aseme kitu kingine cha kuchekesha.

Mimi ni napenda zote Nikipata nafasi ya kucheza mchezo Nitaucheza na nikipata na fasi ya kutazama mchezo Nitautazama sana sana kutazama mchezo ni mchezo wa mpira mguu soka ligi ile wingereza gemu za huko sana timu za huko zinacheza mpira safi.

Ninaweka kwa kutumia, kutumia herufi na nambari Unaweza kutumia herufi kubwa na ndogo na pia unaeza kuweka nambari kisha baada ya hapo Unaweza pia kutumia kitu kama koma ama pia hiyo ukiweka itakuwa mzuri.

Zaana moja ya digiti ambayo minapenda kutumia kila siku ni zana ya ya picha ambapo unaeza kuedit unaeza kuweka unaeza kuifanya iwe iwe inakaa namna hii ama namna huo unaeza kuongezea vitu vingine unaeza kuongezea maneno hapo chini na pia unaeza kutengeneza iwe kama album.

Filamu nina filamu ambayo ninayopenda zaidi kwa sasa siwezi sema kwa kuwa filamu nimeona mingi mingi ambayo ninayopenda ni comedy na action Filamu ambayo ningeweza sema ninayopenda ambayo ninaeza rudia kuona mara mingi ni filamu inayo itwa iron man Niliona filamu ulitoka mwaka wa 20 kumi na Ilitoka mwaka wa elfu mbili kumi na moja na ikona filamu 3 kulingana na mada huu.

Ushauri ninaeza hapa kumpa mtu mwingine ni ya kwamba asife moyo maisha huu ambayo tunaishi kwa sasa ni magumu maisha haya inataka uwe mtu asiye kufa moyo kwa sasa Lazima ujitahidi kwa kuwa ukifa moyo maisha yako hautaweza kuishi.

Mahali pa ibada, mimi huende kila Jumapili kwa kuwa katika kitabu zinasema. Siku ya jumapili, ni siku mungu mwenyezi alieza ku kupumzika Kwa hivo, siku kwa hivo jumapili ndo huwa mimi naenda Kila jumapili huwa naenda kwa iba kushiriki kwa ibada.

Picha huwa napiga mara moja ama mara mbili kama ni mimi. Lakini kama ni mtu mwingine anataa kupigwa picha anapigwa mara ile anachotaka, kama ni mara kumi anapigwa mara kumi kama ni mara saba anapigwa mara saba.

Ndiyo, kuna kitu cha thamani ambacho niko nacho? Nilieze kukua kitabu na babu yangu ambaye aliaga dunia mwaka miaka kumi lizilizo pita, kitabu hili, kitabu hiki, ni kina ni cha zamani sana, kitabu hiki nimekisoma mara mara kadha na nime kihifadhi ku mpaka kwa sasa.

Maktaba kwa mwaka huwa naenda mara kumi ya huwa naenda mara kumi Unaweza pata kuna kitabu ambacho nilikuwa nataka kukisoma na siwezi kupata labda nitapata maktabani huko ndio naenda Kila mwezi ama mwezi na nikiipata nitaenda niichukue alafu nikimalizana nayo nitaurudisha.

Wakati wa baridi kali, kile kitu cha kwanza ninachofanya ni kuvaa mavazi za joto Najihami na mavazi za joto Kwa kuwa nisipo jihami na mavazi hayo, niteweza kuugua na nipate homa Kisha nikisha vaa mavazi za joto, ninaenda ninatayarisha kahawa kama si kahawa, ni kinywaji kimejaa chokoleti mingi sana na sukari ili niweze kupata joto.

Ndiyo ninapenda kuendesha baiskeli baiskeli pia ni mfano moja wa kupiga mazoezi sana sana ya miguu na pia ukiendesha baiskeli unaeza kujionia mengi Unaendesha na kwa upesi wako kwa mwendo wako Pia baiskeli ni kitu mzuri unaeza fika mahali pakaribu kwa haraka kama ulikuwa unapanga kuenda kwa migu.

Wakati gani siku unafanya kazi vizuri zaidi wakati naeza sema unafanya kazi vizuri ni wakati hisia zangu zipo salamansina shida lolote linalonifanyikia mimi na wafanyikazi wenzangu tunazungumuza vizuri kazi nafanya tu nikiwa poa wakati hiyo ndio naeza sema niko poa.

Wakati kuna mvua siku hiyo kitu cha kwanza ni shuguli ambazo ni nikuwa nazifanya wakati mvua ziko nazikata kidogo ama nazipunguza nikitokea kazini kitu cha kwanza ni kuenda nyumbani kwa harakaraka ili mvua isinipate njiani kisha nikisha fika nyumbani ni kutulia Ninaangoja mvue ukiisha ninatoka zangu, naenda shuguli zangu Baada ya hapo, narudi nyumbani.

Rafiki wangu wakaribu zaidi anaitwa wela tumejuana kwa miaka ishirini sasa alikuwa jirani yangu wa huko nyumbani tumeeza kukua pamoja na ye Rafiki huyu tumepitia mambo mengi pamoja kwa sasa anaeza amefa hulu kama mimi pia ninavyo.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kubadilisha maisha yangu wakati naona inaenda mlama. Maisha yangu ukienda njia hii na naona yatakuwa mabaya ninayabadilisha yanafwata njia huu mingine. Huu njia mingine maisha yakienda vizuri hafu mahali pafike niyaone pana tatizo ninayabadilisha tena.

Mimi nina penda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza nao, tunaweza kukuja pamoja, tunabonga, tunaulizana vile maisha iko, kwakua kila mtu anakaa mbali, tukipatana sana sana wakati wa likizo, tunaweza kujadiliana, ni nini yanayo endelea na kujipa moyo.

Ninapenda kuwa mahali ambapo pana pana mambo mengi pa kufanya mahali ambapo unaeza kuji kuenda kufanya jambo hili ukitoka jambo hili unaenda unafanya jambo lngine.Mahali pamoja tu si mahali unapofanya jambo hili alafu unaenda mahali pengine kufanya jambo hili ni mahali ambapo kuna mambo mengi la kufanya mahali kama mahali kam ake.

Wakati wa furaha Kenye mimi hua nafanya cha kwanza ni kuenda kuweka ngoma na kuimba kulingana na venye mwimbaji anavyosema kama ni wikendi ninaweka ngoma na pika ninaweka karibu sauti kubwa ili niweze kuimba na mwimbaji huo.

Kuna wakati nilipokuwa natoka safari, nikasimama nikasimama kwa kijiji kimoja Nikapaza kuna mujamaa hapo, hasikii vizuri, alikuwa anasema, alikuwa anaomba usaidizi, aweze kufika kwa hosipitali Nikaeza kuumpa pesa kidogo, ile ile aende apate dawa na mtu huyo alirudisha shukrani, aka sema hatai sahau wema hili ambacho nilimutende.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu, kuna shida hapo kwa kuwa watu wanapingana kuna mchezaji wawili, kuna mchezaji anaitwa Lebron James na kuna mchezaji anaitwa Michael Jordan Lakini kwa sasa mimi naeza sema mchezaji bora wa kikapu ni Lebron James.